Umeme unapokatika mimi huwa najishughulisha kufanya mambo mengi kwa mfano huwa napenda kutumia mwangaza wa asili ili niweze kukamilisha kazi ambayo nilikuwa naifanya. Lakini kama sina jambo ninaloshughulikia, mimi huwa napenda kuenda kwa kitanda ili niweze kulala.